Ninapenda sanaa ya muziki kwa sababu hunipa furaha na tuliza mawazo hunisaidia kujieleza kihisia. Muziki hunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu hasa ninaposikiliza au kuimba nyimbo zenye ujumbe mzuri. Pia napenda kwa sababu hunirusi kuona dunia kwa mtazamo tofauti kwani hunichochea ubunifu na kunifanya nitambue vipaji vya utamaduni mbali mbali.